Ndiyo, mimi ni ngependa kusema ya kwamba kwa upande wangu kabisa na penda sana kusoma maoni, mtandaoni na kujua ni nini ambacho kinaendeka kwa mfano naweza kuzungumzia mambo ambayo tuseme yanahusu siasa ama kiuchumi. Kwangu naona ya kwamba ni muhimu sana kutoa maoni yako pale ambapo nchi huenda ina changamoto nyingi sana kuhusu mambo mengi ya kiuchumi, mambo ya siasa na hata vile vile kuhusu mazingira na usalama. Unapo toa maoni yako inakuwa ni muhimu sana ili watu waweze kuelewa ni nini mchango wako pale ambapo umetoa maoni yako na ningependa tu kuwaambia ata wengine waweze vile vile kuangalia namna gani wana weza pia kutoa maoni yao mta mtandaoni.

Ndiyo, mimi naweza kusema ya kwamba kuna vile kwa upande wangu na kuwa sipati muda Alafu namua tu ya kwamba naweza kununua vitu mbalimbali, mtandaoni bidha nyingi kwa upande wangu mimi naona ya kwamba ni vyema kununua mtandaoni na pale ambapo tuseme ya kwamba nakuwa niko kazini, sipati muda kuanzia wiki yote nzima namua tu kusema ya kwamba naweza kununua vitu mbalimbali mtandaoni kuna vile hiyo mtandao ambayo inakua kabisa na usalama unaweza kuweka data yako bila tatizo yoyote na vile vile ukanunua vitu na vikaweza kukufikia kwa muda Ndiyo hapo naweza kuzungumzia tu ya kwamba kwa upande wangu mimi na furahia sana na namua tu vile vile kununua mambo mengi mtandaoni kwangu naona inakua ikinisaidia sana kuhusu mambo ya kueza kujua namna gani naweza kulinda muda wangu na vile vile niendelee na shughuli zangu nyingine ambazo natarajia kufanya. Kwa hivyo naweza kusema tu ya kwamba mimi napenda kununua vitu mtandaoni.

Ndiyo, mimi naweza kusema ya kwamba kuna timu nyingi za mchezo ambazo kwa upande wangu mimi nafuata na ninaweza kusema kama vile timu za mchezo ya mpira, tuseme kwa mfano timu ya kimataifa ya Tanzania na hata vile vile timu ya kimataifa ya Kenya na ya Kongo hizo ni moja ya timu za mchezo ya mpira ambazo kwa upande wangu napendelea kufuata Lakini kuna zile zingine za huko marekani na hata tuseme ulaya ambazo ni maklabu kwangu kabisa na napendelea sana Tuseme kama vile kwa mfano Paris Saint Germain, tuseme kwa mfano kama vile tunaweza kusema Real Madrid na hata tunaeza hata kuzungumzia mambo ya Barcelona ina wachezaji wengi na pale ambapo tuseme ya kwamba mtu kama Lionel Messi alikuwa ni mchezaji bora katika timu ya Barcelona pale ambapo alikuwa akicheza ndani ya timu ya Barcelona Lakini tunaeza hata kuangalia Real Madrid pale ambapo Cristiano bado alikuwa humu ndani kabisa alikuwa akifanya vizuri na kwa Paris Saint-Germain tunaelekea Tumwone kama Mbappe ambaye kwa sasa ameelekea Real Madrid naye alikuwa akifanya vizuri sana kabisa.

Asante sana kuhusu swali hilo, mimi kwa upande wangu na weza tu kusema ya kwamba Hali ya hewa, leo, iko, kama vile ni nzuri kidogo Kuna vile na weza kusema ya kwamba, mawingu, haina, tuseme mvua Lakini ni vile kuna kabaridi kidogo Hata vile vile niseme tu ya kwamba hakuna hata joto Lakini naweza tu kuzungumzia kwamba hali ya leo ni nzuri sana Zaidi kupita kama vile ilivyo kuwa jana jana naweza kuzungumzia kwamba joto ilikuwa ni nyingi sana Lakini leo acha tu niseme ya kwamba leo kabisa kwa pande wangu Naona kwamba hali ya hewa ni nzuri sana kabisa.

Asante sana kuhusu swali hilo, kwangu mimi ni nachoweza kusema kuhusu wasilisho inatokana na kwamba ni wasilisho gani kama vile kwa mfano tuseme wasilisho ambalo lina husu mipango ya miradi mbali mbali na vile vile inafaa uwezi kuwasilisha kwa watu wengi na zaidi sana watu ambao wanaweza kukusaidia kuinyanyua miradi yako na vile vile kuweza kukusaidia katika mambo mbali mbali kama vile budget. Pale naweza kusema ya kwamba nafaa kujua namna gani ni naweza vile vile kufanya wasilisho nzuri sana ili kabisa watu wote waweze kuikubali na kusema ya kwamba Hii tunaelewa wasilishwe lako na vile vile kwangu tu naona ni ya muhimu sana zaidi na ndio maana kwa upande wangu mimi napenda kusema ya kwamba na pendelea sana kujua namna gani mimi mwenyewe kwa upande wangu na weza kufanya na jinsi na weza vile vile kuamua namna ya kuweza kupangilia mimi mwenyewe mambo yangu na vile vile ikiwemo ambayo ya nahusu wasilisho.

Asante kuhusu swali hilo mimi na weza kuzungumzia ya kwamba Kwangu mimi nasoma maeneo mengi kuhusu habari mtandaoni kama vile kwenye tuvuti za media mbali mbali Acha tuzungumzie kama vile BBC na angalia kwenye tuvuti la gazeti la BBC hapo na vile vile naona kama vile hizo media kubwa za kimataaifa na hiyo ambayo wanazungumzia kama Voice of America, sauti ya Amerika nayo naangalia kabisa na vile vile nafuatilia habari kuhusu mtandao huo. Na vile vile naweza kusema ya kwamba na fuatilia hata habari kwenye RFI yambayo ni mtandao wa tuvuti wa radio ya ufaransa Lakini kwa lugha ya kiswaili ambayo inapatikana ndani ya Afrika ya mashariki na pale mjini Nairobi Ndio naweza kuzungumzia na vile vile kuna mambo mengi sana kabisa ambayo kwangu mimi na yaona mtandaoni ambayo yanahusu habari acha nizungumzie hata. Kuna vile kuna hizo ukurasa kwenye mtandao wa Facebook ambazo zinakuwa ni za wapasha habari nazo vile vile napendelea kuziangalia kwa mfano ambazo zinazo husu kiuchumi ndani ya Afrika ndani ya ulaya na vile vile ndani ya Amerika hayo yote kwangu mimi napendelea kuangalia na vile vile kusoma na kuna zile ambazo zina husu kuzungumzia tu mambo ya siasa ukurasa hizo unaweza kupata kwa wandishi wa habari mbali mbali kupitia mitandao kama vile tunaweza kusema kupitia X na vile vile kupitia mitandao wa Facebook. Kwa upande wangu tu naweza kusema ya kwamba ni mezoea na ni mependa sana kabisa kuangalia jinsi naweza kusoma habari mtandaoni.

Ndiyo kwangu mimi naweza kusema ya kwamba na penda kupika na pale ambapo nimetarajia tuseme kuingia ndani ya weekend na juu ya kwamba sina kazi nyingi sana na nimeweza kupita ndani ya wiki yote nzima nikiwa nikinunua Tuseme chakula kupitia mtandao kwa sababu ya kukosa mda. Sasa tukifika weekendi kwangu naona ya kwamba inakuwa ni muhimu kwangu mimi pekee nijue namna gani na weza kuchukua maamuzi ya kuweza kununua vyakula, dukani kama vile tuseme mchicha mboga mboga na nikanunuwa kama vile samaki, nikaona vile vile mambo mengi Tuseme kwa mfano, nikanunuwa vile vile ugali na mandizi Nikachukua hayo yote na vile vile viungo mbalimbali Alafu nikapeleka nyumbani na nikaanza kupika kwangu mimi kabisa Naona kupika inakua ni ya muhimu sana na vile vile nimekua tu nikikaa nikijifunza mapishi mbalimbali kutoka kwa wataalamu mbalimbali katika inchi mbalimbali kama vile Italia kama vile Ufaransa Kuna wapishi wengi huko kabisa ambao wamekuwa wakifanya vizuri katika mambo ya kupika vyakula. Na ndio maana kwangu mimi kabisa pale ambapo Nina muda na kuwa nikitafuta namna gani ambayo naweza kupika vyakula vizuri na nikachangia pamoja na ndugu zangu, marafiki zangu na vile vile maisha ikaendelea.

Niseme tu ya kwamba kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni kwanza wewe kwa upande wako na niya yako wewe mwenyewe kujua namna gani unaweza kuilinda mazingira yako ya kazi. Kwa mfano tuseme una office na unahitaji vile vile kuifanyia tuseme usalama mzuri, usafi zaidi sana pale ambapo unakuja ofisini mwako. Cha kwanza kufanya kwangu mimi naona cha muhimu inakua ni kuangalia namna gani unaweza kupanga mambo vizuri kwa mfano ukiangalia ni mambo mangapi ama ni vitu gani ambavyo haviendeki maeneo yako ya kazi, ofisini kwako ama kuna mambo ambayo yanatoa uchafu vitu mbalimbali inafaa kuvisafisha mbele ya kuanza kazi Kwangu naona ya kwamba ni muhimu na inafaa mazingira yako iwe mazuri sana kabisa Ndiyo maana naweza kuzungumzia tu kwa upande wangu ya kwamba ni muhimu kujua namna gani unaweza kupanga vizuri mazingira yako na vile vile kujua ni nini haiendeki ili mazingira yako uweze kuipatia suluhishu ambayo ni nzuri sana. Na kwangu naona ya kwamba inakuwa ni vema tu na ndio maana kwa upande wangu najitahidi sana kujua namna gani kwa upande wangu mimi mwenyewe naweza kupanga vizuri mahali pangu pa kazi na kujua ni nini hakiendeki na kuweza kupata suluhisho kuhusu hicho kitu. Na ndiyo hivyo kwangu mimi naweza kusema ya kwamba naendelea kulinda mazingira kwa upande wangu.

Naweza tu kuzungumzia ya kwamba kitu ambacho kinaweza kunipa motisha kazini kwa mfano tuseme kwanza wa fanya kazi wenzangu. Pale ambapo wanapo ni pongeza ni napo fanya kazi vizuri Hapo na jisikia kabisa vizuri na nasikia kwamba ni na motisha mbayo ni na nifanya niweze vile vile kuendelea na kazi zingine mbali mbali ni kijua ya kwamba kabisa ni na pendezwa na vile vile ni nasaidia wa na kushirikiwa na marafiki zangu wa kikazi wa fanya kazi wenzangu na vile vile na weza kuzungumzia hata kuhusu wa kuu wa kazi kazi ni mwangu na ona ya kwamba nao ni muhimu sana pale ambapo wanapo ni pongeza katika kazi ambazo niliweza kufanya vizuri Tuseme tu ya kwamba mazingira yote ya kazi kwa wafanya kazi kwa kurugenzi na vile vile wanao simamia kazi zangu wanapo nipa motisha nzuri kazini hapo na kuwa nikijisikia vizuri sana kabisa Ninaweza hata vile vile kuzungumzia hata kuhusu vile vile malipo kwa kazi na ayo inakuwa ni muhimu sana inakupa hata vile vile motisha zaidi pale ambapo unajua ya kwamba malipo yako yanakuja kwa mda hakuna hata kuchelewa inakuwa ni vizuri sana kwa sababu vile vile nafanya shughuli zako zingine zingine kwa sababu tayari unakuwa umesha lipwa unamalipo yako tayari.

Ndiyo, mimi naweza kusema ya kwamba tayari kwanza ni mtu ambaye anajihusisha na kulinda mazingira na ninaweza tu kuzungumzia ya kwamba kwangu na jitahidi kujua namna gani Ninaweza kugawanya takazangu na ikiweze kana ni muhimu kwangu kujua hata namna gani kuweza kuzisafisha vizuri kwa mfano tuzungumzie kama vile plastiki. Kwangu niliweza kufanya miradi mbalimbali ambayo inaweza kujua namna gani ya kueza kugawanya taka za plastik na kuzifanya ziwe vile vile bizaa mbalimbali kama vile bizaa za majengo. Kwangu kabisa nilisoma mambo mengi kuhusu hayo na kujua namna gani taka unaweza kuzitumia katika kujenga bizaa mpya. Na ndio maana kwangu mimi tunaweza kusema na jitahidi kujua namna gani ya kugawanya taka pale ambapo na jua ya kwamba ni naweza kuilinda mazingira. Nina miradi mingi sana kabisa ambayo kwangu mimi naweza kusema ya nasaidia moja kwa moja kujua namna gani ya kugawanya takasio tunyumbani kwangu hata katika maeneo mbalimbali ya mtaa na vile vile hata ndani ya mji mzima Ndiyo maana naweza tu kuzumzea kwamba kwa mwisho Kwangu mimi kabisa nafanya yote iweze kanavyo ili mambo ya taka ya weze kuwa sawa na vile vile kuweze kupatikana mazingira mazuri.

Ndiyo naweza kusema ya kwamba mimi kwa upande wangu kazi za timu ya mbali na zifanya tofauti kwa mfano kwa kupitia simu yangu ama kwa kupitia kompyuta ya kwangu. Ndiyo naona ya kwamba inaweza kuwa njia na mbinu muhimu za kuweza kufanya kazi na timu ya mbali Kwa mfano tuzungumzie kuhusu timu ya mteja wangu ambayo inapatikana marekani pale ambapo tunahitaji kuwasiliana, tunafaa kujua namna gani, tunaweza kutumia barua pepe, kupitia application ya Gmail ama yahoo ili tuweze kuwasiliana kwa vizuri. Na hata vilevile kuna hata hizo system ambazo tunakua tukitumia kwa management zinakua vilevile na namna ya kuweza kufanya mawasiliano ama kuandikiana ukiwa ukifanya kazi moja kwa moja Acha tuzungumzie kama vile kwa mfano discord. Hiyo ni moja ya kifaa ambacho cha mtandaoni kinasaidia sana zaidi kujua namna gani ya kupangilia mambo vizuri na kufanya management iwe vizuri sana na kuwasiliana moja kwa moja kwa wafanyakazi humo humo ndani ya hiyo system tu Ndiyo maana naweza tu kuzungumzia kwamba kwangu kabisa ni rahisi sana kufanya kazi na timu yangu ya mbali na tunakuwa tukishirikiana moja kwa moja na kufanya mambo yawe mazuri.

Ndiyo acha nizungumzie tu ya kwamba mimi kwa upande wangu Napenda sana kwenda sinema lakini siyo sana zaidi kama naweza kuzungumza hivyo Napenda kwenda sinema pale ambapo najua ya kwamba sina kazi nyingi sana Tuseme tuchukue kama vile ndani ya wikendi pale ambapo najua ya kwamba shugli zimeweza kupungua kwa kiasi zaidi Ndiyo naweza kuamua kuenda cinema naona katika mtaa wangu ama katika mji ambapo mimi naishi Naangalia zizo chumba kubwa sana za sinema na vile vile naweza kufanya mwaliko kwa marafiki zangu ili sote pamoja tuende tushereheke kwa sinema hapo na ndiyo inakua tu ni maamuzi yangu na naweza kusema tu ya kwamba kwangu mimi kuenda sinema inakuwa ni kama tuseme mara mbili kwa miezi tatu ama maramoja kwa mwezi pale ambapo naona ya kwamba kazi si nyingi sana na naona kwamba nimekua na muda mwingi bado sijaona marafiki zangu ama kuna ndugu ambao naitaji kuenda nao na imekuwa muda mrefu inafaa tuongee, tukikaa, tukiangalia, sinema Kwangu unaona kwamba ni vizuri sana na inakuwa ni muhimu na ndio maana kwangu napenda tu kusema kwamba napenda kuangalia sinema Si mara nyingi sana lakini na furahia tu pale ambapo nimekuwa na muda wa kuangalia.

Acha nizungumzie tu ya kwamba mimi kwa upande wangu kabisa napenda kupanda milima na niseme tu ya kwamba kuna zile inchi ambazo nimeweza kutembelea na zinakuwa zikiwa na milima nyingi sana zaidi. Acha tuzungumzie kwanza kuhusu inchi ya Rwanda ambayo wanapenda sana zaidi kuzungumzia ya kwamba ni inchi ambayo ina milima maelfu Kwangu nimeweza kutembelea inchi hiyo kabisa nimependa ina vile vile milima mbalimbali na milima ni nyingi sana na hata vile vile naweza kuzungumzia ya kwamba ina vile vile pori ambayo kabisa ni nzuri kabisa inamazingira mazuri sana Kuna vile unaweza kwenda kutembelea msitu na ukaona kabisa mambo mengi mambo mazuri na vile vile kuna wanyama ndani ya mlima nilipenda nikafurahia sana zaidi Tunawaza hata kuchukua kama vile inchi ya Congo na hata Tanzania Tanzania kuna mlima na kuna mIlima mizuri sana na kama vile tunaweza kuchukua hata mlima wa Kilimanjaro pale ambapo kuna hata watalii wengi ambao wanakuja mara kwa mara kuja kutembea na kuangalia mlima huo inakuwa ni mlima mzuri sana tena mrefu ndani ya Afrika inakuwa ninafuraiya kuangalia mlima kama huo kwa upande wangu tu mimi acha niseme ya kwamba Napenda milima sana kwangu nafuraia kabisa nikipanda milima nikitembea na kuona mambu mbali mbali.

Asante kuhusu swali hilo mimi naweza kusema ya kwamba napendelea sana viatu vya kufunga miguu na pale ambapo najua ya kwamba ninaweza kutoka na kuenda mahali fulani tuseme kwa mfano kwanzia asubuhi mpaka jioni Kwangu naona ya kwamba inakuwa ni muhimu sana kuvaa viatu ambavyo unajua ni vya kufunga miguu Ndiyo kwangu naweza kusema ya kwamba napendelea sana zaidi na vile vile nilikuwa tu nikipendelea hivyo viatu mpaka kutoka hapo mwanzoni Kwangu unaona kwamba ni viatu vizuri tena ni viatu ambavyo vinakusaidia pale ambapo unakuwa, una mwendo, mrefu sana, ukitembea sana zaidi, lakini hata vile vile Kuna vile ambavyo napendelea hata sandals pale ambapo niko nyumbani sina pa kuenda Lakini nakua nikipendelea tu kama ni kwa mtaa sina mahali pa kwenda ni kuzunguka tu kwa mtaa Siwezi kuvaa viatu vya kufunga miguu na tuseme ya kwamba kwangu mimi napendelea brandi mbalimbali za viatu acha tuseme kwa mfano kama Ville Jordan ambayo ni brandi ya huyu mchezaji wa kikapu ambaye ni maarufu sana duniani na kuwa nikipendelea viatu vyake na napenda sana kuvivaa na hata hivyo hivyo naweza kuzungumzia hata kuhusu viatu vya Adidas ambavyo hiyo nayo ni brandi kabisa kubwa sana. Duniani na inakua ikisapoti hata vile vile wachezaji katika maklabu mbalimbali duniani kwa kutoa kama vile mavazi na viatu vizuri sana naweza kuzungumzia hata vile vile hio nayo ni brandi ambayo kabisa inafanya vizuri sana katika mambo ya kuweza kutoa viyatu na hata acha nizungumzie hata kuhusu hiyo brandi ya ufaransa ambayo kabisa inakua ikitrendi sana duniani ambayo wanaita Louis Vuitton ni brandi moja kubwa kabisa inakua ikitoa viatu vizuri sana na kwa upande wangu mimi navipendelea sana zaidi. Na ni hayo tu ambayo naweza kuzungumzia kuhusu mambo ya viatu.

Mimi acha niseme tu ya kwamba nina pendelea kusoma na vile vile nina pendelea kuandika kwa mfano pale ambapo ninaandika tuseme nimeweza kuandika kuhusu mambo mbalimbali nina gazeti mbalimbali ambazo ni meweza kuandika kutoka hapo mwanzoni ndani ya mwaka wa 20 na moja Niliweza kuandika gazeti ambalo linahusu na mnagani ya kulinda mazingira na mbinu mbali mbali za kulinda mazingira na ndiyo hivo kwangu naweza kusema baada ya kuandika ni naanza sasa kusoma ili nijue ni mambo gani ambayo ni meweza kuandika na niweze kuangalia kama hakuna tatizo la maandishi na vile vile kama ni meweza kupanga msemo vizuri na vile vile kujua ni namna gani ukurasa zimeweza kupangwa Kwangu unaona tu ya kwamba ni muhimu na ni vizuri sana kujua kuandika na vile vile kujua kusoma na kwangu naweza kuzungumzia ya kwamba yote kwangu mimi napenda Napenda sana zaidi kusoma na vile vile pale ambapo inahitajika kuandika Ninaandika zaidi sana na kwa kweli naweza kusema Nimeweza kusoma magazeti nyingi sana ambazo zinahusu siasa na kiuchumi za huko ufaransa kwa sababu kuna vile naongea luga ya kimombo kama vile kifaransa kwangu naongea vizuri sana kabisa na nakuwa sana nikipendelea kuona magazeti mbali mbali za uko ambapo wanaita ubelijiji na vile vile na uko ambapo wanaita vile vile kongo Kuna gazeti nyingi sana ambazo zinakuwa ni kwa lugha ya kifaransa na napendelea kusoma sana zaidi.

Asante kuhusu swali hilo, mimi naweza kuzungumzia tu ya kwamba. Kuna vyakula vingi vyakigeni kwangu, mimi naweza kusema ya kwamba. Nimewahi kujaribu sana na kuna vile vyakula ambavyo nimekula kutoka uko ujerumani. Ilikuwa ni vyakula vizuri sana ambavyo walikuwa wakipika nyama wakizikaanga vizuri sana kabisa alafu wakiweka na hiyo wali ya pilau ambayo wameweza kuipika vizuri Kwangu mimi niliona ya kwamba ilikuwa ni vyakula ambavyo waliweza hata vile vile kutia hivyo viungo vyaki ujerumani na ilikuwa ni vizuri sana kwangu nilipendelea sana vyakula hivyo na kwangu tu naweza kusema ya kwamba ni meweza kula vyakula vingi vyaki geni na hata niseme hata hapo tuseme Kongo Nimetembelea mji Kongo, mji wa goma hapo Kongo ambapo wanasamaki, ambazo ni samaki zinakuwa zimekaushwa na chumvi ni samaki ambayo kwangu mimi nilipenda kabisa hiyo chumvi yake flani ni nzuri sana na ilikuwa kwangu maraya kwanza naona chakula chakigeni kama hicho alafu wanakikupikia na ugali, vizuri kabisa, ukikila unajisikia we mwenyewe kabisa mambo yote yako sawa nimeweza kabisa kula vya kula vingi vya kigeni na hata sasa naendelea vile vile na kula na kupenda vile vile zaidi.

Kabisa mimi kwangu unaweza kusema ya kwamba, malengo ya kila mwezi kazini, kwangu naona ya kwamba ni muhimu kwanza kuanzia na mpango, pale ambapo unapokuwa na mpango tuseme kwa mfano, unapanga mwezi wote mzima unawiki kama nne, Unasema ya kwamba wiki ya kwanza mimi nitafanya hizo kazi ambazo na jua kwamba ni kazi za dharura Alafu ndipo nitasema wiki ya pili ni tafanya hizo kazi ambazo zinafuatilia dharura Alafu na wiki ya tatu nitaangalia namna gani ya kupangilia vema na vizuri kazi ambazo niliweza kufanya ndani ya hizo wiki mbili na kujua kama kuna mengi zaidi ambayo yameweza kubaki na kuimalizisha katika wiki ya tatu. Alafu wiki ya nne napangilia vizuri kujua namna gani ni naweza kufanya mambo mbalimbali kama vile kuanza kuandaa ripoti ya mwezi kwangu ndivyo naona inakuwa ni muhimu sana na ndivyo napangilia tu malengo yangu ya kazi na naweza vile vile kufanya hivo ili kila kitu kiende kwa usawa na nipangilie mambo yangu vizuri sana. Naweza kusema tu ni hivyo, kazini kabisa kwangu nakuwa nikipanga vizuri kila kitu na nakuwa na mpango mbalimbali ya kueza kupangilia kuhusu bujeti mbalimbali ama kuhusu mradi mbalimbali ambao unahitaji kutimiza ndani ya mwezi mzima Kwangu nakuwa ni kipangilia tu vizuri kabisa.

Ndiyo, mimi naweza kusema ya kwamba najifurahisha wakati wa furaha kwa kuweza vile vile kusherehekea na ndugu ama marafiki zangu. Acha niseme kwa mfano pale ambapo nimeajiriwa nimeweza kupata kazi nzuri sana na inakuwa ni muhimu kwangu alafu inanibidi niweze kusherehekea na ndugu na marafiki zangu wa ukaribu ili kuweza vile vile kujua namna gani ya kuweza kuwashukuru kwa kuweza kunisapoti katika mambo mbali mbali na vile vile nafanya yote iwezekanavyo ili niweze kupangilia mambo mengi zaidi kwa mfano tukapika vyakula vingi na vile vile tukaweka vinywaji hapo ili tuweze kusherehekea kwa pamoja na tukafuhiye kwa pamoja Ndiyo kwangu naona ya kwamba inakuwa ni muhimu sana na napendelea vile vile pale ambapo kabisa nimekuwa nikisherehekea na marafiki zangu kwa mambo mbali mbali ambayo nimeweza kufanikiwa katika maisha yangu. Na hapo, nakuwa nikishukuru sana kabisa ni mda wa kufurahiya, nakuwa nikifurahiya, nikiwa na ndugu, nikiwa na marafiki zangu, watoto wangu, mke wangu, sote tukiwa pamoja, tukishirikiana, vile vile, tukiwa, tuki sherehekea kwa pamoja, na kufurahi kabisa ndiyo inakuwa kwangu ni muhimu.

Ndio, wacha ni zungumzie tu ya kwamba kwangu mimi kabisa ni na ujuzi mwingi ambao kwa upande wangu naona ya kwamba unahitajika kuimarishwa na ninaweza kusema ya kwamba ni meweza kuimarisha ujuzi nyingi na naendelea vile vile na kutafuta mbinu mbalimbali za kuweza kuimarisha ujuzi mbalimbali katika mfumo mbalimbali Acha nizungumzie kwanza kusema ndani ya ujuzi ambayo na husu Hii ambayo tunaita teknolojia na ki elektroniki ni teknolojia mpya ya sasa ambayo inakuwa na mambo mengi zaidi na vile vile kwangu naona ya kwamba ni sawa kabisa kujua namna gani Ninaweza kuimarisha ujuzi ndani ya hiyo sekta na najitahidi kabisa katika mambo mbalimbali kama vile kujua na mnagani ya kuunda program mbalimbali ambazo zinahitajika kwenye masoko ya kiteknolojia siku hizi na hata hivo na hitaji vile vile kujua ujuzi wa kompyuta na mnagani ya kuendesha kompyuta zaidi sana katika mambo ya kikazi na mambo mengine ambayo ya nahusu ki management. Kwangu naona ya kwamba inakuwa ni vizuri sana na inasaidia vile vile kujua mambo mengi zaidi na kwangu na kuwa tunikikaa ni kijua ya kwamba na weza kufanya mambo mengi na kupata ujuzi katika sekta mbalimbali ambazo kwangu mimi naona ya kwamba zinakuwa ni za muhimu katika maisha yangu na vile vile zinaweza hata kunisaidia kuboresha kazizangu vizuri pale ambapo nafanya kazi na kampuni mbalimbali ama nafanya kazi na wateja mbalimbali kutoka inchi mbalimbali za huko ulaya kama uchina na vile vile huko marekani Kwangu kabisa na furahia na napenda sana kutafuta ujuzi ndani ya sekta mbalimbali ili nijue namnagane ya kujipanga vizuri katika kupata ajira na vile vile kukuza miradi yangu ambayo ni napangilia kuweza kufanya katika siku zinazo kuja.

Ndiyo, mimi naweza kusema ya kwamba ni napenda mauwla na hapo mwanzoni nilipokuwa katika shule la sekondari. Nilikuwa ni kipanda maua katika shamba na vile vile ilikuwa ni maua mazuri na pale ambapo nilikuwa ni kimaliza kupanda hayo maua. Nilikuwa nikijitahidi kuiweka kwenye masoko kwa mfano ili kuyauza Nilikuwa nikipenda sana kabisa maua mbalimbali ya ambayo inatoka katika eneo mbalimbali kama vile mbegu na vile vile tuseme mauwa ya rozi Kwangu naona kwamba ilikuwa ni mauwa mazuri sana ambayo ya nazibitisha hata ivo ivo upendo pale ambapo nilikuwa nikipanda maua hayo, nilikuwa nikipata wateja wengi na dhaidi sana pale ambapo tunapo elekea sherehe ama siku kuu, pale ambapo watu wanahitaji kufunga ndoa Kwangu ilikuwa ni vema sana na ilikuwa ni vizuri sana kueza kuuza maua hayo katika mjii na na na weza kusema tu ya kwamba, mimi napendelea maua sana zaidi na hata kwangu nyumbani na kuwa nikipanda maua ambayo ni asili. Mimi mwenyewe nimeweza kupanda kama vile mimea kwangu napendelea zaidi sana maua kama hayo. Nimeweza hata kupamba ndani mwangu, nyumbani mwangu, chumbani mwangu mambo mazuri sana, mauwa mazuri na napenda maua kabisa kwa upande wangu kabisa kujua namna gani nimepangilia vizuri kwangu.

Naweza kusema ya kwamba mimi napenda kwa kweli chakula kitamu na vile vile kuna vile kuna hizo masoko ambazo zinakua zikiwa na vyakula vitamu vizuri ambavyo kwa upande wangu Napendelea sana kununua pale ambapo nimeviona na naweza kusema tu ya kwamba vyakula vitamu kwangu hata mimi mwenyewe kuna vile nina mbinu nina huo ujuzi wa kujua namna gani ya kupika vyakula mbalimbali na vikawa vyakula vitamu kama vile matoke kwangu kabisa nakuwa nikipenda kuyapika vizuri na mandizi kwangu nakuwa nikiona namna gani naweza kuyapika vizuri na yakawa chakula tamu na kuiekeza pamoja na maharagwe Kwangu naona ya kwamba ni sawa kabisa nilikuwa nikijifunza mambo mengi na zaidi sana mapishi ya ki Afrika Palr ambapo nimeweza kujifunza mambo mengi kujua namna gani ya kupiga wali na ikawa vizuri sana kabisa mpaka kila mtu akayaona, akafurahia na vile vile kujua kwamba inakua ikivutia vizuri kwenye kwenye sahani kwangu naona ya kwamba ni sawa kabisa na napendelea zaidi sana kwa upande wangu kukula chakula kitamu na vile vile kupenda chakula kitamu kwangu naona ni sawa tu na ujuzi mbalimbali ku mambo ambayo yanahusu vyakula mbalimbali ndani ya Afrika katika nchi mbalimbali na vyakula ambavyo ni vitamu sana zaidi.

Ndiyo naweza kusema ya kwamba kuna vile nina mambo mengi ambayo na kuwa ni kikumbuka ya utotoni ambayo ni meweza kupitia katika ujana wangu pamoja na marafiki zangu na mazingira yangu ambayo yanakua tu ya kiniambia kwa kweli ningeweza kurudi utotoni ama ningeweza kurudi kwa ujana ningefuraia kabisa tena kuona masiku hizi ambazo nimeweza kupitisha wakati bado nilikua ningali kijana na kwangu kabisa yanakuwa yakinifundisha mengi sana, kuna historia nyingi sana ambazo nimeweza kupitia pamoja na marafiki zangu na ndugu zangu ambazo zinakuwa zikinikumbusha mbali sana zaidi na ndio maana kwangu kabisa. Hiyo swali naweza kujibu tu kwa kusema ya kwamba kwangu kabisa na kuwa ni kifurahia na nakumbuka pale ambapo niliweza kuwa ni kicheza na wenzangu tukiwa tukiangalia michezo ya mpira na vile vile shuleni Tukipita kwenye mashindano mbalimbali na hata vile vile kuenda pwani na vile vile kutembelea mito mbalimbali tukiwa pamoja ilikuwa ni siku nzuri sana kabisa katika maisha yangu ambayo pale ambapo ni napo kumbuka Nasema ah da ni metoka mbali sana kabisa na nakuwa nikifurahia sana siku kama hizo Nasema mara moja-kwa-moja kuna vile ninakuwa nikisema ya kwamba Ebu ni ngerudi katika siku hizo za ujana Lakini hata vile vile ya acha tu ni shukuru ya kwamba nimetoka mbali kwa kweli na vile vile kufikia kama siku kama hizi kwetu sisi kama watu ambao tumeweza kukomaa katika mazingira ambayo inakuwa na changamoto mbali mbali Tunaweza tu kusema ya kwamba acha tu tushukuru tu na kuendelea vile vile na maisha Tuendele na si vile vile tu komae na tuzae na watoto wetu vile vile tuwe na watoto na ndio muhimu sana iyo zaidi kurudi nyuma tena si mambo ya kusema ebu ungerudi tu kwa uraisi lakini ni jambo tu la kumshukuru mungu na alafu ukaona mambo mengine yaendele tu zaidi na maisha ikaendelea.

Mimi kwa upande wangu najitahidi sana kabisa kupanga mambo vizuri na hata vilevile kuwa kwa mstari. Kwangu kabisa nachukia sana mambo ya kuchelewa najitahidi sana kuwahi na pale ambapo tuseme kwa mfano Nataka kusherehekea katika mikutano mbalimbali na tuseme kwa mfano mimi nitakuwa kati ya watu ambao wanaweza kusimulia katika mikutano hiyo, Kwangu naona ya kwamba ni muhimu sana zaidi kuwahi ili uweze kujipanga vizuri. Na pale ambapo umewahi inakuwa dhaidi sana ikionyesha ya kwamba wewe ni mtu wa aina gani na wewe ni mtu ambaye una mitindo na unaendea kwenye mistari na vilevile unajitaidi vilevile kuwa mtu ambaye ni mtu anajua majukumu yake ni nini, na ndio maana kwangu kabisa nachukia dhaidi mambo ya kuweza kuchelewa na dhaidi sana pale ambapo inakuwa tuseme kuhusu ni timu Alafu wewe ndiye unaweza tuseme kwa mfano kufanya timu iweze kusonga mbele isichelewe katika mambo za kazi halafu ikawa ni wewe ndiye umekuwa wa kwanza kuchelewesha kazi mbalimbali za timu halafu hapo unaona ya kwamba inakuwa ni vibaya sana zaidi kwa mtu ambaye unajua ya kwamba kuna mbinu na kuna vilevile masharti ambayo kama vile mtu mzima unatakiwa ufuate katika maisha yako ili uweze kupanga kila kitu vizuri. Kwa upande wangu tu mimi naweza kusema ya kwamba kuchelewa kwangu mimi inaweza huenda isitokane na kutaka kwangu, inaweza kuwa huenda ikawa ni shida ya mazingira, tatizo la mazingira halini patii fursa ya kuweza kuwahi. Hapo ndio naweza kusema ninaweza kuchelewa. Lakini kwa upande wangu mimi kabisa siipendi mambo ya kuchelewa Mimi napenda tu kabisa kuwahi ili niweze kufanya mambo yangu mapema, na vilevile nisiweze kuwatatiza wengine iwapo ni mimi nimekuwa nikichelewa katika shughuli mbalimbali.

Ndiyo na weza kusema ya kwamba kathini kuna mafanikio mengi ambayo kwa mtu binafsi inabidi wewe mwenyewe ujue namna gani na njia mbali mbali mbinu zinazo weza kukusaidia ili weze kufanikiwa pale ambapo unapo kuwa kathini na ndiyo maana kwa upande wangu mimi na weza tu kusema ya kwamba Nina mafanikio mengi sana zaidi ambayo napenda kwa upande wangu kibi nafsi na kutathmini ni weze kufanya kathini kama vile kwa mfano kujua namna gani Ninaweza kuboresha mambo yangu kibinafsi ili yaweze kunisaidia pale ambapo Ninapo fanya kathi mbali mbali na vile vile niweze kupongezwa na marafiki ama vile vile wafanya kazi wendangu na vile vile wakurugenzi wa kazi Kwangu naona kwamba inakua ni muhimu sana kufanya mafanikio ya kibinafsi inayo tasmini kathini kwangu naona ni vizuri sana kabisa na ninaendelea katika njia hizo kujua namna gani ninaweza kufanya mambo kwa upande wangu ambayo ni mambo ya kibinafsi inayo husiana na kathi na kufanya kathi ziwezi kuwa vizuri na vile vile mipango yote iweze kuwa kwa usawa.

Asante sana kuhusu swali hilo, mimi ningependa kusema kwanza kwa upande wangu na pendelea sana mahali ambapo pame kaa kimya, mahali ambapo panaweza kunisaidia pale ambapo nina mambo mengi ndani ya kichwa changu. Niweze kufikiria vizuri na kupangilia vizuri kila kitu ambacho na tarajia kufanya na vile vile napenda mahali ambapo pana mazingira mazuri usafi upo kwa mfano na weza kuzungumzia kama kata mbali mbali, mta mbali mbali, naona kwamba inakua ni vizuri kuangalia mtaa ambao, unausafi mtaa ambao ni mzuri sana, ndipo unaweza hata kuangalia kama unaweza kukuza miraji yako ya ujenzi ndani ya mta huo ama kupangilia mambo mengine Kwangu mimi naona ya kwamba inakuwa ni muhimu sana Mimi naangalia kwanza mazingira ya mahali ya mbapo na hitaji kuwa ama na hitaji kuishi Kwangu ndiyo naona ya kwamba inakuwa ni muhimu na najitahidi sana kabisa kujua namna gani ni naweza vile vile kuangalia mahali ambapo ni pazuri pana upepo mzuri mahali ambapo ukitembea kabisa unajihisi ni mahali pazuri sana na vile vile kwangu kabisa napendelea mahali ambapo Unaweza kuwa hata na bustani yako wewe mwenyewe kabisa ukiwa nyumbani kwako Unatembelea bustani yako Kijitembeza umo unajisikia vizuri ndipo unaweza kusema ya kwamba Mimi ni mahali ambapo Kwangu napendelea sana zaidi na ni moja wapo ya aina za mahali ambapo kwangu mimi napendelea na vile vile napendelea vile vile ata majengo makubwa kwangu unaona ya kwamba inakuwa ni muhimu sana na ni moja ya ndoto ambazo napendelea kufanya ndani ya Afrika kujua namna gani na weza kufanya ujenzi mzuri sana wa magorofa mbalimbali katika kata mbalimbali ndani ya inchi mbalimbali na vile vile kuangalia namna ni naweza vile vile kuwa na ushirikiano na watu wengine ambao wanaweza kuja na wakapanga ndani ya hizo magorofa na hizo ni moja ya mahali ambazo na pangilia kuziweka ni katika kata ambazo najua ya kwamba ni mahali pa usalama na ndio ambayo na weza kuzungumza kuhusu hiyo.

Ndiyo naweza kusema ya kwamba mimi kwa upande wangu kabisa nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu Lakini tatizo ni vile tu sijapata tuseme kwa mfano pesa ambazo zinastahili kwa kunisaidia kufanya biashara yangu vizuri kama vile kwa mfano naweza kusema nina biashara ambayo nimepangilia bajeti ambayo ni kubwa sana Kwa sababu ni biashara ambayo nahitaji iweze kusaidia nchi nzima za Afrika Naninahitaji vile vile kufanya hii biashara iweze kutumika katika inchi mbali mbali kama vile Afrika kusini, kama vile Tanzania, kama vile naangalia vile vile kule Senegal, kama vile Benin, na vile vile naona kama vile Ivory Coast, naona kama inchi za huko Afrika ya Magharibi zote napangilia kabisa katika mradi wangu na ambao nafikiria kama vile biashara nitakayofanya hapo siku za mbele na ndio maana naweza kusema ya kwamba kwangu nafikiria kabisa kufanya biashara nzuri ambayo itaweza vile vile kutoa ajira kwa vijana na vile vile kusaidia familia na jamii mbalimbali katika nchi mbalimbali za kiafrika na ndio maana wacha tu niseme ya kwamba hiyo biashara ama mradi ambao napangilia kwangu na hufanya kabisa na utaratibu ili kwa pale ambapo nitaweza kuweka kwenye masoko mambo yote kabisa yawe yakiwa sawa na vile vile niweze kushirikiana na washiriki wengi kutoka katika nchi mbalimbali ambao wanaweza kuja na kuekeza katika huo mradi wangu kama kwa mfano washiriki ambao wametoka katika nchi za marekani na vile vile katika nchi za uchina ambao Nahitaji sana zaidi kwa mambo ambayo inahusu teknolojia Kwangu naona ya kwamba ni vizuri sana kabisa na ndio maana nafanya yote iwezekanavyo ili niweze kupanga mambo yote yawe mazuri sana na kwangu kabisa napendelea hivyo na naamini ya kwamba hiyo biashara itakuwa ni biashara nzuri sana kabisa ndani ya Afrika na hata hivo hivo nje ya Afrika ndani ya nchi mbalimbali za ulaya kama tuseme kwa mfano Denmark kama tuseme kwa mfano Ubelijiji, Ufaransa na vile vile Ujerumani Naona kwamba itakuwa ni vyema sana niweze kupata washirika wengi ambao watashirikia kabisa katika mradi huo kwa sababu ni mradi mkubwa sana na utakuwa ukiajiri watu wengi sana duniani.

Ndiyo mimi ninaweza kusema ya kwamba kuna ujuzi ambayo kwa upande wangu, napenda kujifunza sana zaidi katika mambo ya kiteknolojia. Napenda kujifunza mambo ambayo yanahusu management mtandaoni na vile vile mambo mengi ambayo yanahusu vile vile namna gani ya kuweza kupangilia mambo mbalimbali ya kielektroniki na vile vile. Napenda sana zaidi kujifunza kompyuta Nilikuwa nikijifunza mambo mengi zaidi hapo awali, na nahitaji kujuwa kwa mfano mambo ambayo ni ya muhimu sana ambayo yanaweza kunisaidia kukuza mipango yangu na kila kitu ambacho napangilia kufanya. Kwangu naona ya kwamba ni sawa na ni vyema na ndiyo maana napangilia mambo mengi sana kujifunza ili niwezi kuwa na ujuzi mbalimbali katika mambo mbalimbali.

Asante sana kuhusu swali hilo kwangu naweza kuzungumzia ya kwamba ni na study nyingi kwangu naona ya kwamba zinaweza kuwa muhimu na vile tuanzie kwanza katika study ya kujifunza mambo ya managementi Kwangu naona ya kwamba inakuwa ni muhimu ikiwa unakuwa ukijua mambo mbali mbali ambayo ya nahusu management. Na ndio mana kwangu naona ya kwamba hiyo ni moja ya study ambazo kwangu naona ni muhimu. Kuna tena vile vile study ambazo ni ngeweza kusema zina husia mambo ya kiteknolojia. Kwangu naona ya kwamba zinakuwa dhaidi sana zikinisaidia katika mambo yangu na katika shuguli zangu na dhaidi sana kazi ambazo na kuwa nikifanya. Kwangu naona ya kwamba pale ambapo na tumia data ya kiteknolojia na mambo mengine mbali mbali. Inakua ni study ambayo kwangu naona ni muhimu sana dhaidi na ndio maana kwa upande wangu. Na pendelea sana kujifunza mambo mengi ambayo ya nahusu kiteknolojia na vile vile. Mambo thahidi sana ambayo ya nelekea studies za kielektroniki Kwangu naona ya kwamba ni muhimu sana thahidi na ndio maana naendelea na kujifunza mambo mengi sana thahidi na vile vile ningependa ata kusema ya kwamba kuna mambo mengi ya mtandaoni ambayo kwangu naona ni mambo mazuri sana na ninaweza kujifunza ili kueza kuboresha mambo mengi katika shughuli zangu, katika mambo ambayo naifanya na dhaidi sana katika biashara yangu hayo yote kwangu naona ya kwamba inakua ni ya muhimu na ndio maana na pendelea sana dhaidi kuyafanya na kufanya mambo mengi sana zaidi ambayo inakuwa ni mambo ya kufanya vitu vya kwangu ama kazi zangu ziwe zimeboreshwa vizuri kama vile kwa mfano ustadi katika mambo mengi mengi zaidi na vile vile study ambazo zinakuwa ni za kukusaidia kabisa huwezi kupata mapato mengi pale ambapo umeandaa mraji wako vizuri.Na hapo ndipo naweza kutia nukta kwa kusema ya kwamba Mimi kabisa nina study nyingi sana kwangu ambazo Naona ya kwamba inakua ni muhimu na zaidi sana kwa kazi zangu.

Asante kuhusu swali hili mimi naweza kusema ya kwanza acha tuzungumzie kipindi cha vile vile naweza kusema ni kipindi cha kuigiza Kwangu naona ya kwamba ilikuwa ni kipindi ambacho, nilikuwa nikikipenda pale ambapo, nilikuwa bado kijana na ilikuwa ni kipindi ambacho, kilikuwa enzi zile za zamani kwa radio na ilikuwa kama vile ndani ya wikendi Tulikuwa tukizoea kuona namna gani tunaweza kuangalia hicho kipindi kwa radio na vile vile kwa televisheni Ndio hapo naweza kusema ya kwamba napendelea kwanza kipindi cha kuigiza na vile vile acha tuseme ya kwamba Napenda pia kipindi cha vile vile kipindi ambacho kinakuwa ni kipindi cha komedi Kwangu naona ya kwamba ni vizuri kabisa pale ambapo unapoona komedi kwenye televisheni na pale ambapo umekuwa ukipumzika tuseme ndani ya wikendi Kwangu naona ya kwamba ni vizuri sana kabisa na acha tuzungumzie basi kuhusu kipindi cha televisheni wakati inapokuwa tuseme za jioni ambacho inakuwa ni kipindi ambacho kinazungumzia mambo mbalimbali kama vile utamaduni wetu ndani ya nchi yetu. Inakuwa ni kipindi ambacho kwangu vile vile napendelea sana zaidi na sio hicho kipindi na kuna cha uchumi vile ni kipindi ambacho kwangu naona ya kwamba ni kipindi cha muhimu pale ambapo kinaeleza mambo mengi kuhusu vijana namna gani ya kujiajiri na vile vile namna gani ya kuweza kutafuta kazi na kupata kazi Kuna vipindi vingi sana kabisa kwenye televisheni vinakuwa ni vipindi vya mashauri na vile vile vya kukusaidia katika maisha yako ya kila siku namna gani unaweza kukuza ujuzi wako wa kujua mambo mengi ili yaweze kukusaidia katika siku zijazo na pale unapoona kwanza siku hizi tuko ndani ya wakati wa kiteknolojia Sasa inakuwa ni muhimu sana kabisa kueza kujua mambo mengi na mambo mengi unayajua ni kupitia vipindi mtandaoni mambo mbalimbali mbali kwenye televisheni kama vile mada mbalimbali ambazo zinaweza kabisa kukusaidia katika mambo mengi sana.

Ndio acha tu niseme ya kwamba mimi kwa upande wangu kabisa naangalia namna gani ya kutumia teknolojia ya sauti na vilevile naweza tu kusema ya kwamba napenda zaidi kuona namna gani naweza kutumia teknolojia ya sauti kwangu naona ya kwamba ni muhimu sana kujua mambo mengi na zaidi sana mambo ambayo yanahusu teknolojia ya sauti kwangu naona ya kwamba, inakua ni muhimu na ndio hivyo naweza kusema tu ya kwamba natumia teknolojia ya sauti.

Kwangu kabisa naona kutumia ramani ya GPS inakuwa ni vizuri sana na ningelipenda kusema ya kwamba natumia vilevile hiyo ramani pale ambapo nahitaji kusafiri na dhaidi sana ikiwa nataka kusafiri mahali ambapo mimi mwenyewe sijui ya kwamba ni mahali gani, naona ya kwamba kutumia vilevile usafiri wa ramani ya GPS kwangu inakua ni muhimu sana. Naweza kusema tu ya kwamba kabisa napendelea kuona namna gani naweza kutumia usafiri wa GPS kwangu kabisa napenda vilevile tuseme kwa mfano nataka kutoka kata moja kuenda nyingine kata ama mji mmoja kuenda mji mwingine Natumia ramani ili niweze kujua ni wapi naweza kuenda, na zaidi sana pale nilipokuwa katika nchi za ulaya hapo ambapo nahitaji kutumia gari ya moshi, inafaa unaweza kuangalia kwenye hiyo ramani ya fasi ambapo Kwa kuchukulia watu ambao wanataka kuingia ndani ya gari ya moshi. Unaweza kuangalia kwenye hiyo ramani, Unaona mahali ambapo uko ili uweze kujua mahali ambapo wewe unaelekea. Ni vizuri sana kabisa kutumia ramani na natumia ramani kwa upande wangu.

Mimi acha niseme tu ya kwamba nimezoea sana kusoma na nasoma mambo mengi sana zaidi katika maisha yangu ili nijue namna gani naweza kuboresha ujuzi wangu na stadi zangu ndiyo maana najitahidi kuangalia namna gani naweza hata kuenda maktabani mara tatu kwa mwezi kwangu naona ya kwamba inakuwa ni muhimu sana na vile vile napendelea tu mimi naweza kusema ya kwamba kabisa napenda kuenda maktabani.

Mimi kujifunza na weza kusema ya kwamba na fanya mambo mengi sana zaidi ambayo Najua ya kwamba ya na weza kunisaidia katika mambo mbalimbali ili niweze vile vile kuboresha wenda miradi yangu na mambo mengine inayo usu tuseme kwa mfano kazi Ndiyo maana kwangu mimi nafanya mambo mengi ya kueza kujifunza kama vile kwa mfano naweza kushiriki na wengine katika mafunzo mbalimbali ambayo inatolewa kwa muda mfupi kama vile tunaweza kusema kujifunza kuhusu mambo ya teknolojia na mambo mengine ambayo ya naweza kukusaidia katika kazi zako Ndiyo naweza kusema ya kwamba mimi kabisa na jifunza kupitia mbinu mbali mbali.

Asante kuhusu swali hilo, mimi naweza kusema ya kwamba napenda aina nyingi za keki. Tuzungumzie kwanza keki ambayo imeweza kutengenezwa kwa ajili ya sikuku ya kuzaliwa. Kwangu mimi naona ya kwamba inakua ni keki nzuri na napenda vile vile imeweza kuchorwa na ndiyo mana kabisa kwangu napendelea keki kama hiyo ya aina kubwa alafu. Iwe ni nyeupe na vile vile imekuwa ikichorwa na mambo mengine mazuri Kwangu naona ya kwamba ndiyo aina ya keki ambayo na ipenda. Keki ambazo zinahusu siku kuu Kuna vile vile kuna zile keki ambazo kwangu naona ya kwamba ni keki nzuri, keki ambazo zinakuwa ni. Zakula tu za kawaida ambazo naweza kwenda sokoni na kununua kama vile. Unaeza kwenda sijui kusokoni ndani ya weekendi kiuwa umekumbuka kula keki alafu unauza tu ama unanunua tu huko na hivyo tu naweza kusema ya kwamba Diwa ina ya keki ambazo kwangu mimi naona ya kwamba nzuri na napenda.

Ndiyo, mimi naweza kusema na tumia program nyingi za simu na vile vile natumia kama vile program za simu ya iPhone ambayo kwangu naona ya kwamba ni muhimu na nisimu ambayo inakua ikifanya vizuri sana katika mambo ya kupekuwa application mbali mbali na ndiyo maana kwangu naona ya kwamba na penda kutumia program hiyo na vile vile kuna vile naweza hata kutumia hiyo program ya Android na vile vile kwa sababu naayo kwanza zaidi inakua na kupatia fursa ya kueza kupekuwa application mbali mbali kwa bure na ndiyo mana naayo vile vile na ipendelea Lakini dhaidi sana ni programu ambayo inaitwa iOS ambayo inakuwa ni programu ya iPhone kama vile brandi ya Apple ndiyo kwangu ambayo napendelea sana dhaidi.

Ndiyo, mimi naweza kusema ya kwamba na pendelea michezo nyingi zaidi na tuchukue kwanza kama vile michezo ya mpira wa mguu kwangu naona ya kwamba ni michezo mzuri sana na pale ambapo naona ya kwamba timu yangu imekua ikifanya vizuri kama vile Real Madrid Kwangu napendelea kabisa vizuri kuona ya kwamba na fuatilia mchezo huo na pale ambapo naona ya kwamba kuna mchezaji wangu hapo ambaye alikuwa kicheza andani ya Paris Saint Germain ambaye ni Mbappé na kwa sasa iko ndani ya Real Madrid. Pale ambapo wanapofanya vizuri kabisa kwa upande wangu mimi napendelea sana dhaidi na vile vile hata kuna mchezo ya kikapu ambayo nayo vile vile na pendelea kutizama dhaidi sana kwa TV.

Mimi acha nizungumzie tu kuhusu harufu ambayo unayoisema katika msemo umeweza kuuliza kama swali. Mimi naweza kusema tu ya kwamba. Harufu ambayo naipendelea kwa upande wangu ni tuseme kwanza ya vyakula napenda vile vyakula vizuri vinavyonukia. Na zaidi sana pale ambapo nyama imeweza kukaangwa vizuri kwangu napenda dhana zaidi na nafurahia kabisa kwa upande huo na vile vile naweza kusema hata vile vile napendelea harufu kama vile ya perfume kwangu unaona ya kwamba kuna zile nzuri sana zinazo toka ufaransa ndani ya Paris. Nazipendelea nazo vile vile zaidi ndiyo naweza kusema kuhusu swali hili.

Hiyo ni swali nzuri sana kwa upande wangu naweza kusema ya kwamba nafanya mambo mengi sana ili iweze kunisaidia kuweza kupunguza matumizi ya plastiki. Lakini siyo tu kufanya mambo mengi sana, kuna miradi ambayo nimeweza kuandaa ili kuweza kugeuza plastiki, kuweza kuwa mambo mazuri, iweze kuwa tena bidhaa mpya ili kujua namna gani ya kuweza kupunguza hizo plastiki. Tuchukue kwa mfano nimeweza kupangilia mpango mradi ambao utakuwa ni mradi mzuri sana wa kuweza kupunguza plastiki katika nchi za Afrika ya mashariki na huo mpango ni wa kuangalia namna gani ya kuweza kugeuza hizo plastiki, kueza kuwa bidhaa ya majenzi ya kujenga kama vile barabara ama nyumba. Na kwangu zaidi naona ya kwamba ni muhimu sana na ndio maana najitahidi kuona namna ya kufanya ili niweze kufanya huo mradi uweze kuwa kama vile kampuni na vile vile niweze kuwaajiri watu wengi ili tuone namna gani tunaweza kupunguza matumizi ya plastiki ndani ya Afrika.

Ndiyo naweza kusema ya kwamba mimi ni na kumbukumbu nyingi sana ambazo ni za kutisha lakini ni vile tu niliweza kuwapoteza wanduguzangu katika enzi zile za zamani na ilikuwa kabisa katika matukio ya kutisha sana na marafiki vile vile Ndiyo tu naeza kusema ya kwamba ni kumbu kumbu ambazo zinakuwa kabisa zikinirejea na kuwa na jisi kabisa na manunguniko mengi sana daidi Lakini na shukuru tu ya kwamba ni vile tu ni maisha ya binadamu na ndivyo ilivyo.

Ndiyo, kwangu kompyuta naweza kusema ni kitu muhimu na natumia kompyuta kwa kuweza kufanya kazi zangu za mtandaoni. Ndiyo, inanisaidia kufanya kazi mbalimbali ambazo nazifanya kwa upande wangu kama vile mtu mwenye kujiajiri mwenyewe. Kwangu naona kabisa kompyuta inakuwa ni muhimu lakini kompyuta inamatumizi mengi unaweza kutumia kompyuta kwa kuandika kama wewe ni mwandishi wa habari unaweza kutumia hiyo kompyuta ili uweze kuandika mambo yako na vile vile kompyuta unaweza kuitumia kwa kufanya utafiti mbalimbali Acha tuzungumzie hata utafiti kuhusu nchi mbalimbali ama utamaduni mbali mbali unaweza kutumia kompyuta vile vile na vile vile kompyuta unatumia hata kwa kusikiliza music na vile vile unaweza kutumia kompyuta hata kwa kutaka kutizama filamu mbali mbali unaweza vile vile kutumia kompyuta. Computer ina mambo mengi sana ambayo ni ya muhimu na unaweza kutumia.

Naweza kusema ya kwamba kwangu mimi kabisa napenda kupiga chombo cha muziki na kwangu ambacho napendelea sana kama vile chombo ni gita Nimeweza kujifunza gita pale ambapo nilikua bado mtoto mdogo na nilijifunza mambo mengi kuhusu gita pale ambapo na hitaji kufanya mambo ya kuimba tuseme kanisani ama nataka kuenda katika tukio. Nzuri sana ambalo lina hitaji kupiga gita hiyo ni moja kabisa ya mambo ya chombo ya mziki ambayo naipendelea lakini vile vile na pendelea chombo kama vile kinanda vile vile kwangu naona ya kwamba ni muhimu na nimewahi vile vile kukipiga hata hicho.

Mimi naweza kusema ya kwamba natumia yote mbili natumia data ya wifi na hata vile vile na tumia data ya simu kwangu naona ya kwamba ni vizuri sana na ni muhimu kwangu zaidi sana pale ambapo nina kazi nyingi sana na ni kazi naweza kusema ya kwamba ni vitu ambazo zinaomba kupekuwa mara kwa mara ukiwa mtandaoni na vile vile naona ya kwamba ni muhimu kutumia wifi kwangu naona ya kwamba ndiyo inakua ikisaidia sana pale ambapo unakua ukitumia kompyuta Lakini vile vile naweza kusema ya kwamba natumia hata data ya simu Tuseme kwa mfano nimeenda maeneo mbalimbali ambapo hakuna hata wifi inakua ni vizuri sana na ni muhimu kwangu kuona namna gani naweza kutumia vile vile data ya simu.

Ndiyo naweza kusema ya kwamba mimi napenda sana kucheza na watoto. Kwangu mimi kabisa naona ya kwamba watoto ni mibaraka tele na ndiyo mana kwangu kabisa. Napenda kushirikia na watoto Napenda kucheza na watoto na pale ambapo unakuwa ukiwa na watoto kabisa Unajisikia unaraha sana kabisa Ndipo. Napendelea hivyo na niseme tu ya kwamba hata mimi mwenyewe ni na watoto na ndio mana kabisa na shukuru mungu pale kunipa. Wezo huo Wakueza kujua namna gani ya kuwasiliana na kuzungumza na watoto wangu na ndio hiyo tu naweza kusema ya kwamba kwangu mimi kabisa napendelea sana dahidi kujua namna ya kucheza na watoto. Nakuwa nikijifunza mambo mengi kwa kupitia watoto.

Ndiyo, mimi naweza kusema ya kwamba ni na timu nyingi sana ambazo ni nazozipenda za mpira wa mguu, tuanzie kwanza kama ufaransa Ufaransa kuna timu ya Monaco na vile vile kuna timu ya Paris Saint Germain Iyo ambayo huyo mchezaji wa kutoka Morocco anacheza humondani ambaye anaitwaa Hakim hiyo ni timu ambayo kwangu kabisa nilikuwa nikipenda sana zaidi na pale ambapo Mbappe alikuwa akicheza ndani ya timu hiyo ya mpira wa miguu na vile vile kuna timu kama ya Real Madrid ambayo kwa sasa huyo mchezaji ambaye alitoka Paris Saint Germain anafanya vizuri kwa sasa Mbappe na pendelea vile vile hiyo timu na kwangu naona kwamba ni timu nzuri sana na ndani ya Afrika Kuna timu nyingi sana ambazo na pendelea kama hiyo kutoka huko congo, mathembe nayo ni moja ya timu ambayo naipenda sana zaidi na penda tu timu nyingi sana kabisa hapa ndani ya Afrika.

Kwangu naona ya kwamba ni vyema kuandaa ripoti za kazi vizuri na pale ambapo tuseme ya kwamba umekuwa ukikamilisha kazi zako kama vile inavyo faa ni muhimu sana kujua namna gani unaweza kuandaa ripoti. Kuna zile ripoti ambazo zina kuwa ziki hitajika kwa siku na ni vizuri sana kujua ya kwamba ni ripoti zipi ambazo unaweza kuandaa kwa siku na vile vile kuna hizo ripoti ambazo zina hitajika vile vile kwa wiki nayo inakua ni muhimu sana kueza kutambua ni namna gani unaweza kuandaa hizo ripoti ambazo zinahitajika kwa wiki. Na hivo tuseme tu kuna hizo ripoti zinahitajika kwa mwezi ni vizuri vile vile kujua namna gani ya kuzipangilia na hata hizo ripoti ambazo zinahitajika mara kwa kila miezi tatu nayo ni muhimu sana kabisa kujua namna gani ya kuzipangilia alafu na kujua jinsi ya kuanda hiyo ripoti ya mwaka nayo inakuwa ni vizuri sana kabisa Ndiyo namna ambayo kwa upande wangu mimi naanda ripoti.

Ndiyo, tuseme ya kwamba mimi wakati wa mapumziko ya mchana najitahidi kuona namna gani naweza kuchukua chakula cha mchana na baadae ili niweze kujua namna gani naweza kupangilia na kurudi ndani ya kazi zangu. Na vile vile naweza kusema tu ya kwamba katika mapumziko ya mchana na kuwa mara nyingi nikiwa kazini pamoja na wafanyakazi wenzangu tukiwa tukifanya kazi pamoja na inahitajika tuweze kupata mapumziko ili tujuwe namna gani tunaweza kula na kusherehekea kwa pamoja na vile vile kupata vinywaji mbali mbali. Ndiyo tu naweza kusema ya kwamba najitahidi kabisa katika kupumzika ili nijue namna gani kwanza naweza kupata vyakula na baadae niweze kurudi katika kazi zangu pamoja na wafanya kazi wengine.

Hilo naweza kusema ya kwamba ni swali nzuri kabisa kuhusu ni hekima gani nimeweza kujifunza maishani. Kwa kweli mimi nimeweza kujifunza katika maisha ya kwamba haifai kuwaangalia wengine ama kuwachukulia wengine vibaya na kuwa na tabia mbaya katika maishani kwa sababu huwezi kujua ni nani anaweza kukusaidia katika siku za mbele na nimeweza kujifunza mengi tu sana na zaidi kujua namna gani ya kutenda mema na ninaweza kusema ya kwamba hiyo ni moja ya hekima ambayo naiheshimu sana katika maisha yangu najifunza sana namna ya kuweza kutenda mema na mazuri katika maisha yangu ili niweze kuwasaidia wengine kwa sababu sijui siku zijazo ni wanani wataweza kunisaidia vile vile kwa upande wangu ndio.

Ndio naweza kusema ya kwamba mimi napendelea chakula ambacho naona kwanza kimeweza kupikwa vizuri na ni chakula ambacho kinakuwa dhaidi sana, kina ladha nzuri sana. Ndio chakula kwa upande wangu naweza kusema ya kwamba napendelea.

Ndio naweza kusema mimi nimeweza kusafiri kwa ndege kuenda katika maeneo mbalimbali na vile vile kuenda katika nchi mbalimbali zaidi nimeweza kuenda marekani kwa kusafiri kwa ndege nilienda uko kama vile mtalii na nikarudi na vile vile naweza kusema ya kwamba nimeweza kutembelea nchi za ulaya kama vile ujerumani nimengia ndani ya mji wa Berlin na vile vile nimetembelea ufaransa hapo Paris na Monaco na weza kusema ya kwamba nilikuwa tu nikisafiri kwa ndege na kwangu zaidi sana kabisa napendelea kusafiri kwa ndege na kwangu naona ya kwamba inakua ni muhimu sana kujua na aina nyingi za usafirishaji na vile vile ukiweza kusafiri ndani ya hizo usafiri kama vile kwa ndege ama kwa meli ama tuseme kwa mfano kwa gari ya moshi ama tuseme hata kwa basi ni usafiri ambayo kwangu mimi inakuwa nikipendelea zaidi na ya ndege kwangu inakuwa kwangu naona kwamba ni ya usalama zaidi.

Ndiyo mimi naweza kusema nimewai kusafiri mahali pazuri kama vile tuseme huko maeneo ya Indonesia nimesafiri kabisa na nimeweza hata kuenda huko Balii nimesafiri huko ni pahali pazuri ambapo nimeweza kuona kabisa maeneo mengi manzingira mazuri ya kijani Kwangu naweza kusema ni mahali pazuri sana kabisa nimeweza kusafiri na hata tuseme huko ulaya nimeweza kusafiri kabisa kama maeneo ya huko Denmark nimeweza ata kuenda huko Sweden nimesafiri kabisa maeneo mengi sana dhaidi na apa ndani ya Afrika ya mashariki Nimeweza kusafiri kama vile Tanzania kuenda kuangalia mlima wa Kilimanjaro. Ni meweza hata vile vile kusafiri na kuangalia kama vile Zanzibari. Nimetembea kabisa maeneo mengi ambayo ni mazuri sana na napendelea pale ambapo nikisafiri huko.

Naweza kusema ya kwamba kwa upande wangu kabisa kuna vile pale ambapo nakuta ya kwamba nimeboeka na nanahitaji kwenda kupumzika kidogo na napendelea sana zaidi kuangalia namna gani naweza kucheza mchezo wa video zaidi sana ikiwa ni kwenye kompyuta yangu ama vile vile kwenye simu yangu. Kuna zile mchezo za video ambazo unaweza kucheza na mtu mwingine mtandaoni na zinakua kabisa ni mchezo za video nzuri sana na kwangu naona ya kwamba napendelea sana zaidi inakua ikiukusaidia sana kutoa zaidi sana manung'uniko ndani ya kichwa chako na vile vile ni muhimu sana kabisa kupumzika kidogo na kuangalia namna gani unaweza kucheza michezo ya video. Lakini pale ambapo nakuta ya kwamba sina shughuli nyingi sana ama sina kazi nyingi sana ambazo nahitaji kufanya ndiyo naweza kucheza michezo ya video.

Ndiyo, mimi naweza kusema ya kwamba na tumia njia nyingi za kusafiri kila siku Kwa mfano pale ambapo nataka kwenda kazini Naweza kutumia basi alafu basi nikifika mahali ambapo basi inakwenda kuishia na chukua pale alafu gari la moshi ili liweze kunipeleka kazini Sasa naweza kusema tu ya kwamba na tumia njia nyingi kwa kuweza kusafiri kila siku pale ambapo naenda kazini ama pale ambapo naenda kanisani na vile vile ikiwa ni ndani ya mji tu Ndiyo naweza kutumia hivo Lakini kama inaomba kutoka inchi moja kuenda inchi nyingine kama tuseme kwa mfano ni toke inchi Kenya kuenda ndani ya ubelijiji ama kuelekea katika inchi moja ya marekani na jitahidi kuona namna gani na weza kuchukua ndege na ndio hiyo tu naweza kusema ya kwamba mimi na pendelea sana zaidi kusafiri katika usafiri wa kila siku.

Naweza kusema ya kwamba mara nyingi weekendi mimi na jitahidi kuona namna gani naweza kuketi na familia yangu tukikaa tukizungumza mambo mengi na vile vile siyo kukaa tu naona namna gani naweza kutoka nje kwa mfano kutembea katika maeneo mbali mbali ikiwa nilikua nimefanya siku nyingi niko kathini na nahitaji kidogo kutembea na kuona hali ya hewa iko vipi na jiadaa kwa kuona namna gani na weza kutembelea marafiki ama kuenda kuwachukua marafiki na tukatoka tukaenda mahali fulani ili tuweze kula kwa pamoja na vile vile tusheherekee kwa pamoja. Hata vile vile tuwezi kuchangia vinywaji mbali mbali kwa pamoja Weekendi inakuwa tu ni kifanya mambo mengi zaidi ambayo napendelea kuyafanya.

Mimi wacha tu niseme ya kwamba kuna vyakula vingi kwa upande wangu mimi ninavyovipendelea Kwanza tuseme kama vile wali pilau ambayo imeweza kupikwa vizuri na wataalam kwa mfano ikiwa ni hotelini Napenda sana hiyo wali pilau ya hotelini inakuwa imepikwa vizuri na vile vile tuseme nyama ama samaki ambayo imeweza kukaangwa vizuri na vile vile ina viungo mbalimbali ambavyo vinakuwa ni vizuri sana na ladha nzuri. Kwangu napendelea sana zaidi naweza vile vile kusema ya kwamba kuna hata vile vile viazi ambavyo navipenda na vile vile maandizi ni chakula ambacho kwangu naweza kusema ni vizuri sana na napenda sana zaidi pale ambapo ninapokula.

Ndiyo mimi acha tu niseme ya kwamba mazoezi ya mwili ni muhimu na kwangu mimi kabisa najitahidi kufanya hata mazoezi ya mwili mara mbili kwa siku pale ambapo naona ya kwamba naweza kupata muda na kwa mfano tuseme pale ambapo ni nimeamka asubuhi mapema naona namna gani naweza kujitahidi kufanya mazoezi kabla ya kufanya mambo mengine ama kabla ya kuenda bafuni na kuweza kuoga Najitahidi kwanza kuangalia namna ambayo naweza mara kwanza kuweza kufanya zoezi kidogo ili pale ambapo nitachukua muda kidogo wa kupumzika niende bafuni na nijitayarishe alafu kujua namna gani naweza kuenda katika kazi zangu. Hiyo naona ya kwamba ni muhimu sana kwangu zaidi na ndiyo ambayo kwangu napendelea kufanya na vile vile nitakaporudi jioni nafanya vile vile mazoezi tena kabla ya kwenda bafuni ili niweze kupumzika vizuri na niweze kupata usingizi mnono. Ndiyo naweza kuzungumzia kuhusu mada hii ya mazoezi ya mwili na vile vile ni mara ngapi naifanya kwa siku ama kwa wiki.

Ndiyo hilo ni swali nzuri sana kabisa kwa upande wangu kabisa nina hiyo nia kabisa vile vile ya kuweza kuchangia katika maendeleo mbalimbali katika jamii. Na ndio mana kwa upande wangu kabisa ningependa kuona maendeleo katika jamii inakuwa kabisa ikiendelea katika mambo mbalimbali. Tuseme kwa mfano mambo ya siasa jamii inakuwa ikiendelea inakuwa na viongozi wazuri katika jamii ambao wanaongoza vizuri. Tuseme mambo ya kiuchumi viongozi wanaleta watu wawekezaji wengi katika jamii katika inchi ili waweze kuekeza katika mambo mbalimbali na miradi mbalimbali ya inchi. Na vile vile napendelea pale ambapo kuna mambo mengi ambayo yanakuwa katika jamii ambayo yanaleta maendeleo kama vile mambo ya kiteknolojia na mambo mengine ambayo ni mambo mazuri ambayo yanaweza kusaidia jamii kusonga mbele na vile vile kuweza kuongeza maendeleo mengi zaidi sana katika jamii.

Ndiyo mimi naweza kusema ya kwamba kuna vifaa vingi sana katika maisha ya binadamu ambavyo vina husu teknolojia siku hizi ambavyo mtu huwezi kuishi pasipo kwa mfano tunaweza kusema kama vile simu. Simu ambayo inayo kusaidia kufanya kazi zako mbali mbali na vile vile kuwasiliana na familia yako ambayo iko wenda katika inchi zingine inakuwa ni muhimu sana kujua ya kwamba unaweza kutumia kifaa hi chocha kiteknolojia kama vile simu na ni muhimu sana kabisa zaidi na vile vile naweza kusema hata kompyuta kwa wale ambao ni wafanya kazi ambao wanafanya kazi kwa mfano kama za management na mambo mengine zaidi Tuseme unafanya kazi zako mtandaoni ni vizuri sana kabisa kutumia kompyuta na hawezi kuhishi pasipo Kwa sababu ndiyo ambayo inakupea kazi ama tuseme kwa mfano inalisha hata familia yako Ndiyo maana naweza kusema kuna vifaatu vingi sana kabisa vyaki teknolojia ambavyo ni muhimu sana kwa binadamu kama tuseme fridge ama tuseme machine ambayo inasaidia kwa kuweza vile vile kufua nguo zako ni mambo mengi tu sana naoza kuzungumzia kuhusu madahi.

Mimi naweza kusema ya kwamba nina nguvu nyingi sana kazini na pale ambapo kabisa nina mbinu ambazo ninazifanya ili ziweze kunisaidia katika mambo yangu mengi sana ambayo ninayofanya na zaidi sana mambo mapya na kuwa nikifanya mbinu mbalimbali ambazo zinanipatia nguvu kazini ili niweze kufanya kazi vizuri na nipate kufanya kazi kwa bidii.

Kwa kweli, mimi naweza kusema ya kwamba ni na mazingira ya kazi ambayo kwa upande wangu mimi ni napendelea na dhaidi sana ni hayo mazingira ambayo ya nafanya kazi iweze kuwa rahisi sana. Na vile vile ninge penda kwanza kuzungumzia mambo ambayo ya naweza kufanya usafi uwe katika eneo la kazi Zaidi sana ndiyo mazingira ambayo na pendelea mazingira ambayo inanifanya ni pate kufanya kazi zangu kwa urahisi na vile vile ni fanye mambo mengi kwa urahisi sana kabisa Ndiyo ambayo naweza kusema ya kwamba mazingira ambayo kwanza mimi mwenyewe ni na hitaji ni hayo mazingira mazuri sana kabisa kwa upande wangu Ndiyo naweza kuzungumzia.

Acha nianze kusema ya kwamba kwa upande wangu mimi ninapenda sana zaidi kusimamia pale ambapo ninapokuwa na mambo mengi mbalimbali ama majukumu ya kuweza kusimamia timu wakati wa kazi. Naona ya kwamba ni muhimu sana zaidi pale ambapo ni mimi manager wa timu yote nzima kabisa na kuwa nikipenda kusimamia wafanyakazi wengine na kuwaongoza vizuri kama vile inavyohitajika kwa sababu unakuwa na hiyo ujuzi ya kuweza kuwasaidia wengine na kuwaongoza katika shughuli mbalimbali za kikazi Lakini naweza kusema na vilevile napenda hata hivyo kusimamiwa kama vile inavyo hitajika kwa wakurugenzi wangu, Vilevile na watu muhimu ambao wanaonisimamia. Nayo vilevile naweza kusema ya kwamba napenda yote. Kusimamia na kusimamiwa vilevile.

Ndiyo kama vile mwanainchi unajua ya kwamba ni muhimu kwa kila mwanainchi kuweza kupiga kura na inakua kabisa inasaidia na vile vile kusapoti kiongozi ambaye unae mupenda kama ni wakati wa uchaguzi. Na naweza kusema ya kwamba kwa upande wangu kabisa napendelea sana kupiga kura naona ya kwamba kupiga kura inakua ni muhimu kwa mwana inchi na vile vile inasaidia hata vile vile mwanainchi ili ajue ya kwamba kiongozi wake ameweza kuwa ama kupita kama vile kiongozi aliechaguliwa nae. Na ndio maana naweza kusema kama mimi napendelea sana zaidi na napenda kabisa vile vile mambo ya kupiga kura kibinafsi.

Ndiyo naweza kujitahidi kabisa katika kufanya mambo mbalimbali ili kueza kushambulia mabadiliko kazini kwa mfano naweza kuangalia ni mbinu gani naweza kufanya ili kueza kurahisisha kazi ambazo na zifanya kazini na mambo mengine. Kwangu naona ya kwamba inakua ni muhimu kujua mambo mengi sana pale ambapo napokuwa kazini na mabadiliko kwangu naona ya kwamba inafaa iwe mabadiliko ya kiuchumi ndani ya kampuni na vile vile mabadiliko ya kiteknolojia kama tuseme kwa mfano kampuni bado ilikuwa ikitumia vifaa vya zamani na ni wewe mkurugenzi ambaye unasimamia mambo ya kiteknolojia. Ni muhimu sana kwako kujua namna gani unaweza kufanya ili uweze kuboresha sekta ya kiteknolojia na kuleta vile vile vifaa vipya ambavyo vinaweza kusaidia kampuni kupata mapato mengi sana. Na ndio maana naweza kusema tu kwangu ya kwamba na pendelea sana zaidi mabadiliko kazini na vile vile iwe tu ni mabadiliko ambayo inaweza kusaidia kampuni kusonga mbele kiuchumi na katika bajeti za kampuni ambazo zinakuwa ni muhimu. Na ndio maana kwangu mimi naona ya kwamba ni vema kupanga mipango ambayo ni muhimu na mipango ambayo kwa kweli inaweza kushugulikia mabadiliko ndani ya kazi na vilevile kwa wafanyakazi wote ili waweze kujua ya kazi vilevile.

Kwangu kabisa naona ya kwamba ni muhimu kuhimiza ushirikiano katika timu na vile vile inafaa kuwa na mahusiano mazuri na wafanya kazi wenzako ambayo ya naelekea kikazi na dhaidi sana kujua na mnagani munaweza kuwasiliana pale ambapo inahitajika na ndiyo maana kwangu mimi na kuwa tu ni kihimiza mambo mazuri ya kushirikiana katika kazi ndani ya timu yangu na naona ya kwamba inakua ni sawa tu na ninaweza kususema tu ya kwamba Kwangu mimi kabisa napenda vile na napenda kabisa kushugulikia mambo mengi ambao ya naezidi zaidi sana kuwa ya kushiriki katika timu.

Mimi naweza kusema ya kwamba kuhusu mnyama ambaye namfuga ama naweza kupendelea kumfuga kwa upande wangu kabisa siku hizi na ningeweza kusema ya kwamba si mfugi mnyama wowote kwa sababu siku hizi nakuwa nikifanya kazi nyingi sana ambazo hazinipei muda mwingi sana na vile vile naona ya kwamba inakuwa ni ngumu sana kwangu mimi kumfuga mnyama pale ambapo najua ya kwamba Sina hiyo ujuzi ambayo inaweza kunifanya mimi niweze kumshughulikia mnyama kama vile inavyowezekana na ndiyo maana naweza tu kusema ya kwamba kwangu mimi bado sijakuwa tayari ya kusema ya kwamba ninaweza kumfuga ama kumshughulikia mnyama wowote.

Ndiyo kabisa na jitahidi sana kuangalia namna gani naweza kuenda kucheki hospitalini na inakua na weza kusema ni maratatu kwa mwaka kwa sababu unajua kwa binadamu ni muhimu sana kabisa kujua namna gani unaweza kucheki mwili wako na kujua ya kwamba uko ndani ya afi anjema inakua ikisaidia sana na ndiyo mana kwa upande wangu tu naweza kusema ya kwamba na jitahidi kabisa kujua namna gani naweza kuenda hata maratatu kwa mwaka ni kicheki vizuri mambo kama yanakua yakienda sawa.

Ndio naweza kusema ya kwamba mimi shughuli yangu ya kupendezwa ni hiyo ambayo inaniruhusu sana zaidi kuweza kusherehekea na wengine na vile vile kuweza kufanya mambo mazuri na wengine. Ndio ambayo kwangu naweza kuona ya kwamba inakuwa ikikaa kama vile shughuli nzuri kwa upande wangu. Na ni hivyo tu ndio naweza kusema ya kwamba ni shughuli ambayo nakuwa nikipenda sana zaidi.

Asante sana kuhusu swali hilo, mimi naweza kusema ya kwamba simu yangu naitumia katika mambo mengi zaidi na naweza kusema ya kwamba ya kwanza simu yangu naitumia kabisa kufanya mambo mbalimbali kikazi ambayo na jua ya kwamba ya naweza kunisaidia katika siku zinazo kuja. Na ndio mana naweza kusema ya kwamba ni ya muhimu sana kutumia simu yangu katika mambo haya lakini vile vile na tumia simu yangu kwa kueza kuwasiliana na nduguzangu na marafiki hata na watu wengine ambao nafanya nao kazi.

Kwa kweli, mimi ningependa tu kusema ya kwamba napenda kuoga kwa maji ya baridi, pale ambapo kuna kuwa kuna joto nyingi sana ama nimeweza kuenda kazini na nimerudi nikiwa na mchoko mwingi. Lakini kuna wakati ambapo pale ambapo naona ya kwamba baridi imekuwa nyingi hali ya hewa sio nzuri napendelea tena kidogo kujua ya kwamba naweza kuoga maji ya moto kidogo ili niweze kupata joto kidogo na ndio hivyo tu naweza kusema ya kwamba na pendelea vile vile kuoga maji ya moto.

Ndiyo, mimi naweza kusema ya kwamba kuna inchi nyingi sana ambazo kwa upendia wangu ningependa kutembelea kama vile uhispania na vile vile inchi kama vile meksiko ni inchi ambazo kwa upande wangu napenda kutembelea. Ili niweze kujifunza kihispania katika muda wangu ambao ndakua nikitembelea hizo inchi na ndio maana Mimi nakuwa nikisema ya kwamba naweza kutembelea inchi mbalimbali na hata ndani ya Afrika Tuseme inchi kama vile Angola, tuseme kama Msumbiji ni inchi ambazo Kwangu naweza kusema kwamba naweza kupenda kutembelea siku moja.

Mimi napenda dhahidi sana tuseme kwanza kuhusu mambo ya mboga Kuna mboga nyingi sana ambazo kwangu napendelea sana kula na weza kusema kwanza kama kwa mfano sombe kwangu mimi naipenda na vile vile tuzungumzie hata kuhusu mchicha kwangu naona ya kwamba jina kuwa ni muhimu sana kabisa kukula mchicha ni moja ya mboga ambazo kwa upendo wangu mimi na mimi napendelea sana kula na vile vile kuna mboga tu nyingi ambazo mimi nige penda kusema ya kwamba napendelea kula.

Ninapotaka kustarehe zaidi sana pale ambapo nimetoka kazini na tunaelekea weekendi naenda tu nyumbani na kaa hapo alafu na waalika marafiki zangu wakaja nyumbani ili tuweze kusherekea kwa pamoja kama kuna vyakula. Tuweze kuwa pamoja, tukila pamoja na vile vile kama kwa mfano kuna vinyuaji mbali mbali tuweze kuwa kwa pamoja, tukichangia tu kwa pamoja na ni hiyo tu ambayo na weza kuzungumza kuhusu hayo.

Ndiyo, naweza kusema ya kwamba kuhusu shughuli zangu za siku za mvua. Pale ambapo, kunakua mvua nyingi sana. Mara nyingi katika kampuni yetu niseme kwa mfano ikiwa ninafanya kazi. Maeneo ambayo inakuwa ni mbali kidogo na nyumbani kwangu. Tunakua tu, tukikaa nyumbani kama mvua imekua nyingi sana. Na alafu tunafanya kazi kwa kupitia kompyuta na kuweka ripoti kwa kutuma mtandaoni. Ndiyo hivyo tunakua tukifanya badala ya kwenda katika maeneo ya kazi na nivile tu ndo tumekua tukizoea wakati wa mvua.

Ndio naweza kusema ya kwamba napenda kuendesha baskeli na nilianza kuendesha baskeli pale ambapo nilikuwa bado ningali mtoto mdogo kijana. Nilikuwa nikijifunza mambo mengi yakiwemo na kuendesha baskeli kwa sababu nyakati hizo ilikuwa ni muhimu sana kwangu kabisa kujuwa namna gani ya kuendesha baskeli na nilikuwa kabisa nikiendesha baskeli vizuri sana kabisa kwa upande wangu naweza kusema tu hayo kuhusu mambo ya baskeli.